Ninapojisikia kusubiri kwenye mstari, mara nyingi huwa nahisia mchanganyiko. Wakati mwingine najisikia kuwa ni jambo la kawaida, hasaa ninapojua kuwa kila mtu anasubiri kwa haki yake. Ninatumia muda huo kufikiri, kupanga mawazo yangu au kuangalia mambo madogo yanayonizunguka ili nisichoke haraka. Hata hivyo, kama mstari ni mrefu sana, wakati mwingine huwa najisikia kuchoka au kukosa subira, lakini kujikumbusha kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha na kunahitaji uvumilivu.